Eee, mimi hutumia sana. Unajua siku hizi bila video utapitwa na mengi. Kwanza kwenye whatsapp, badala ya kuandika maelezo marefu ambayo mtu anaweza hata asisome, mimi hurekodi tu video fupi ya haraka natumia msee. Inasaidia sana kueleza kitu chenye ni ngumu kuandika.

We, hapo sasa umeniguza pahali pagumu kidogo. Unajua huku kwetu Kenya, besiboli sio mchezo ule wa kila siku kama soka au riadha. Michezo yenye tumezoea ya huku ni soka na riadha pekee bisiboli sio mojawayo.

Manee hakuna tunda inashinda embe. Yaani embe dodo ile imeiva vizuri hadi inatoa harufu tamu ukiwa mbali. Hiyo ndo kilele. Unajua ile embe nyekundu, njano, tamu kama asali. Hiyo manze siezi pita. Pia unajua sisi waKenya hatubagui sana. Wakati wa msimu wa mananasi kutoka Thika, pia tunazipenda sana.

Eee, mi huvaa saa kila siku. Kwangu saa sio ya kuangalia wakati pekee ni sehemu ya Smartness MC. Unajua, ukipiga shati lako vizuri ya alafu uvae saa ya ngozi au ile ya chuma, inaleta ile muonekano fulani ya kwamba unajielewa.

Nakumbuka sana ile michezo ya bano na tukikimbizana na tayiri zile za zamani barabarani. Tulikuwa hatuna wasiwasi wa dunia, shida yetu kubwa ilikuwa tu, ni lini giza itaingia na mama ataanza kutuita tukaoge na tukule chajio. Ile furaha ya kupata vumbi mwilimzima na kuchibuka magoti lakini bado unajihisi kama wewe ndiye bingwa wa mtaa ilikuwa ni kitu special sana.

Kusema ukweli, siendangi sinema kila wiki vile ya wasee wengine hufanya. Mimi ni msee wa kwenda labda mara moja kwa mwezi au hata baada ya miezi miwili. Unajua lazima kuwe na ile movie yenye kila mtu wanasema ni moto ndiyo nishawishike kutoa mguu wangu, nikae kwa kiti cha sinema.

Napenda sana filamu za komedi. Hakuna kitu poa kama kumaliza siku ndefu na movie itakufanya ucheke hadi ubavu uume. Na tukiwa na familia au marafiki zila movie za animation huwa ni mpango mzima kwa sababu story zao huwa ni za mafunzo mazuri na picha zake ni safi sana.

Asubui kwangu bila chai ya maziwa moto, hapo bado sijaamuka vizuri. Unajua ile chai imeekwa majani kiasi na sukari. Unakupea motisha wa kuanza siku. Sanasana mi hukula mkate na mayai asubui ama andazi, ama viazi karai, ama viazi vitamu.

Eee, nishanunua mara kadhaa. Na kusema kweli, siku izi mambo yamebadilika sana. Zamani ilikuwa lazima upige laini mahali flani hau kutafuta msee wa kununua mtaani. Lakini sasa hivi, kila kitu ni kwa simu. Unapiga tu ile namba ya paybill, unatuma pesa, na kitiketi yako inaingia kwa SMS au email papo hapo.

Shughuli yangu ya roho ni kuzurura na kugundua sehemu mpya ya mtaani. Sio lazima iwe safari ya mbali ya ghharama. Hata kama ni kutembea tu katika mtaa mwingine kuona vile wasee wanaishi kuonja chakula chao cha mtaani na kupiga story na watu sijawahi kuwajua. Inanifanyanga nisikie niko hai. Inanitoa stress za wiki mzima.

Kwa sahii nimehamia habari za mtandaoni kabisa unajua dunia imeenda mbio sana. Siku hizi habari inatokea sahii baada ya dakika mbili isha sambaa mtandaoni. Nikisubiri gazeti la kesho asubuhi nitakuwa nimechelewa sana na story itakuwa isha poa. Pia mtandao unanipa uhuru wa kuchagua zile habari nataka.

Kama nilivyokuambia mimi ni mkenya halisi kwangu chai ya maziwa ndiyo kila kitu asubuhi yaani ile chai imepikwa ikatokotoa vizuri. Na iko na rangi ya brown ya kuvutia bila hiyo nahisi ni kama siku yangu haiijaanza rasmi. Kuna zile siku kazi imejipanga na unajua unahitaji nguvu ya ziada hapo sasa napiga kikombe cha kahawa nyeusi.

Mimi ningependa kulisha paka. Mimi paka huwa nawaheshimu kwa mbali kwa sababu wana maringo sana. Paka anakaa kama yeye ndiye bosi wa nyumba na we ndiye unamfanyia kazi lakini uzuri wao ni kwamba ni wasafi na hawahitaji nafasi kubwa ya kuwalisha.

Hivyo ndivyo mimi hupiga shughuli nikiwa na watu wengine. Mimi sipendi mambo ya kufichaficha. Kama sijaelewa kitu, nauliza hapo hapo badala ya kukaa kimya niharibu kazi. Na kama kuna mtu amefanya poa, mimi ni wa kwanza kumwambia hapo umefanya poa. Kabla sijaleta zangu, mimi hupenda kusikiza wengine wanasema nini. Najua vichwa viwili ni bora kuliko kimoja. Naeza kuwa na idea yangu lakini mwenzangu akiongea yake tunatengeneza kitu moto zaidi.

Kujitunza ni muhimu sana kwa sababu usipojipenda. Utapendwa na nani? Hizi ni ndo vitu nafanya kujichunga. Kulala vizuri. Mimi si mse wa kukesha bila sababu ya maana. Nimegundua nikipata usingizi wa kutosha akili yangu inachangamka. Pia na kunywa maji kwa wingi. Mimi huchukulia kunywa maji kwa uzito. Badala ya kila mara kuteremsha soda au vinywaji vya sukari, mimi hubeba chupa yangu ya maji inanisaidia ngozi kuwa safi na pia mwili unajisikia mwepesi.